Napendelea kitanda cha wastani kisicho kigumu sana ni napolalia wala laini pia kupita kiasi ninapolala kinafaa mgongo na kina nifanya nipate usingizi mzuri bila kuamuka kila mara nikiwa na maumivu.

Zawadi nzuri zaidi ninayopewa ni kitabu cha pekee nilichokua nikitaka kwa muda mrefu. Kilini fundisha mambo mapya na pia kilini fanya nijisikie kwamba mtu alie tambua maslahi yangu. Pia zawadi ndogo za heshima kama kadi yenye maneno mazuri huwa zinafunika moyo pia.